Kwa ukweli, mimi napendelea t-shati zaidi. Napendelea t-shati kwa sababu ni raisi sana, unavaa tu tayari wakati uko sawa. Hakuna kufikiria vitufe, kukunja mkono au kusugua nguo kwa bidi. T-shati ni za uraisi na starehe. Asa, kwa siku za kawaida. Napenda t-shati kwa sababu ni baridi zaidi. Asa, wakati wa joto. Zinaweka mwili na wa kupumua vizuri najisiki kama nimejikunja. Pia zinafaa kwa shuguli nyingi kuenda sokoni, kucheza mpira, kukaa nyumbani na hata kuenda mahali pa kawaida. Ni nguo tu zaina yoyote. Pia ninapenda picha au maneno yaliyo kwenye t-shirt. Yanakuwa ya kuchakesha au kuvutia. Inakuonyesha hisia au mapenzi yako bila kusema neno.

Nina uzoefu kadhaa wa kazi ambao umenifundisha mambo muhimu kama vile moja kufanya kazi na watu wenye tabia tofauti. Jambo kubwa nililojifunza ni jinsi ya kushirikiana na watu wa aina mbalimbali kazi yangu ya kwanza nilikutana na watu wenye tabia tofauti wengine walikuwa wa haraka na wenye hasira wengine walikuwa wapole na uvumilivu nilijifunza kwamba si lazima watu wakubaliane katika kila kitu ili kufanya kazi vizuri pamoja. Muhimu ni kuheshimiana na kuelewana kwamba kila mtu ana njia yake ya kufanya mambo. Na pia pili nimejifunza uvumilivu. Kazi ilinifundisha uvumilivu mkubwa sana. Mara nyingi mambo hayaendi kama nilivyotarajia. Mpango unabadilika kuna makosa au watu hawaji kwa wakati. Awali nilikuwa nachukia hii sana lakini nilijifunza kuwa maisha ya kazi ni hivyo lazima uwe tayari kubadilisha na kuendelea bila kukata tamaa. Hayo ni mambo ambayo ni mazoefu ya kazi ambayo nimejifunza mawili.

Kazi ambayo napenda sana ni ninapenda sana kupika. Kupika ni kazi ya kufurahisha kwa sababu ninaona matokeo mara moja. Unachanja mboga, unapika na mwisho, unakula chakula kitamu. Ninapenda kujaribu mapishi mpya. Kuchanganya viungo tofauti na kuona familia au marafiki wakifurahia chakula, nilichokipika hisia hiyo ya kuona watu wa kila na kusema ni kitamu inanipatia raha kubwa sana ndio maana napenda kupika.

Naam naweka picha zangu mtandaoni lakini kwa kwa uangalifu sana. Na naweka picha zangu mtandaoni ya saa kwenye WhatsApp status, Instagram au Facebook lakini sii nyingi sana. Ninajaribu kwa mwangalifu juu na ninachoshare. Picha ambazo na naweka mtandaoni ni kama picha za mambo ninayofanya. Kama safari, chakula nilichokipika ambacho ni kitamu, mandari nzuri au matukio malum kama sheree za rafiki. Mara nyingi ni picha za kufuraisha au za kuashiriana na wengine furaha yangu.

Naam nimewahi kutembea kwa ziwa. Hasa huku kenya kuna ziwa ambalo linaitwa Lake Victoria. Hili ziwa hili ziwa lilinifurahisha sana kwa sababu tuliweza kuona mamba, tuliweza pia kutumia boti kwenye maji, pia tuliweza kutembea kwenye maji kwa kutumia zile skateboards na ilikuwa furaha kabisa. Hiyo siku nilifurahi sana, tuliweza pia kwenye mtoni tuliweza kuona samaki tuliweza pia kuvua samaki kadhaa ambao tulikuja nao nyumbani kuwapika hiyo ndiyo ilikuwa siku yangu ya kwanza kutembelea ziwa na ambapo nilifurahia sana.

Napenda kula wali, hasa wali wa pilau ambao mimi mwenye nimejipikia. Mimi hujiamini sana kama mpishi bora na mara mingi na jitengenezea wali kama pilau. Pilau yangu inakua mzuri sana na ambayo inafanya mate ya dondoke. Napenda sana wali na wa kwamba wali naeza upika kwa njia yoyote na pia kuweka spices zozote. Pia ugali na upenda lakini si mara nyingi. Kwa hivyo pia ugali una maana yake na pia unashiba lake lakini sana napenda wali. Wali nistarehe kwangu. Na nishibe pia na pia inatuliza moyo na akili.

Mimi, kwa kawaida mimi ni web developer. Na napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Hasaa wakati kuna AI, yaani artificial intelligence, nimeitumia sana na pia najitolea na natoa pesa yangu kwenye mfuko kuzilipia. Kwa sababu, teknolojia mpya inarahisisha kazi sana. Na pia inanipa ule ujumbe, yaani ule ujuzi wa kuwa mbele kuliko watu wengini. Teknolojia mpya, yaani mi napenda sana kujaribu. Hasaa vitu kama tools kutumia tools kadhaa. Kama artificial intelligence inasaidia sana kuautomate, kazi yangu pia marketing, yaani kila inasaidia kila field ya biashara. Teknoloja mpya ipo nakitumia sana I'm telling you yaani mambo yako yataenda vizuri. Na pia teknoloja mpya inaniletea zile profits za business, If I have you. Ndiyo maana napenda kuwa mbele zaidi kuliko wengine na kila siku najaribu teknolojia mpya.